Ninakumbuka tukio la kutisha lilo tokea wakati wadhoruba kali usikuwa ambapo umeme na radi zilikua zinapiga kwa nguvu sana kiasi cha kufanya umeme katika gafla. Giza lilitanda, sauti ya upepo ilipiga madirisha kwa nguvu na kila radi ilinifanya nishtuke kwa hofu. Wakati uo nilisi wasiwasi mkubwa kwa sababu sikuwa na uwakika hali ingeishaje. Hata hivyo, bada ya dharuba kupita, nilijifunza umuimu wakua mtulivu na kujiandaa kwa hali zisotarajiwa.

Ndio Napenda kuendesha baisikeli kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya mazoezi huku nikifurahia mazingira ya nje Kila ninapoendesha baisikeli, nahisi mwili wangu unapata nguvu na mawazo yanatulia Hasa ninapo pita maeneo yenye hewa safi na mandhari nzuri Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Ninashirikiana na timu kwa kuwasiliana waziwazi, kusikiliza mawazo ya wengine kwa heshima na kushiriki maoni yangu kwa uwazi. Pia ninaakikisha na heshimu majukumu ya kila mtu, kushirikiana katika kutatua changamoto na kusaidia pale inapo itajika ili tufikie malengo ya pamoja kwa ufanisi.

Kazini nakutana na changamoto kama kusimamia muda vizuri wakati majukumu ni mengi, kushughulikia shindikizo na muda wa mwisho na wakati mwingine tofauti za maoni kati ya wanatimu. Pia kuna changamoto za kuendana na mabadiliko ya haraka kazini. Lakini hujaribu kuzitazama kama fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kupanda kumiamba kwa sababu unaimarisha mwili na akili kwa wakati mmoja. Ninaamini hunisaidia kujenga nguvu, ujasiri na umakini. Huku pia ukinipa changamoto mpya ya kujifunza mbinu tofauti za kupanda. Pia nadhani ungekuwa uzoefu wa kufurahia na wa kipekee.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya plastiki, kutenganisha taka inapo wezekana, na kutumia rasilimali kama maji na umeme kwa uangalifu. Pia napenda kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira na kupanda mti mara kwa mara, kwa sababu naamini kila atuwa ndogo huchangia kulinda mazingira kwa vizazi vijavyo.

Leo, hali ya hewa ni ya wastani. Kuna jua lakini pia kuna mawingu kiasi. Hivyo sio joto kali sana wala baridi kupita kiasi. Ninahisi ni hali ya hewa inayofurahisha na inafanya mtu ajisikie huru kufanya shughuli za nje. Nimevaa nguo nyepesi kwa sababu joto liko sawa na halinisumbui. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nguvu na hamasa. Katika hali kama hii, nigependa kutembea nje kidogo au kufanya kazi zangu kwa utulivu bila kuchoshwa na joto kali au mvua.

Maranyingi na cheza na marafiki zangu wakaribu, hasa wale tunaokau kusoma nao pamoja. Tunapenda kucheza michezo kama mpira au hata michezo yandani kama drafuti au karata wakati wa mapumziko. Kucheza nao unifanya nijisiki huru na mwenye furaha kwa sababu tunacheka, tunashirikiana na tunasaidiana. Napenda kucheza na watu ni nao waelewa nao kwa sababu inajenga urafiki na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na watu wake ni wakarimu na wenye ushirikiano. Majirani wengi wanafahamiana, hivyo ni urahisi kusaidiana wakati wa shida au kushirikiana katika shughuli za kijamii. Pia napenda kwamba kuna maduka karibu, hivyo sipati shida kupata mahitaji ya kila siku. Mazingira ni safi na salama, jambo linalonifanya nijisikie vizuri kuishi hapo. Kwa ujumla, mtaa wangu unanipa amani na hali ya kuwa nyumbani kweli.

Kama ningekuwa na nafasi ya kutembelea mahali pa historia, ningependa kutembea piramidi za misri. Sababu ni kwamba ni moja wapo ya maajabu ya kale duniani. Na ningependa kuona jinsi watu wa zamani walivyoweza kujenga miundo mikubwa hivyo bila teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu tamaduni, maisha ya kifalme na imani zao za dini wakati huo. Kwa upande wangu, ni nafasi ya kipekea kuona historia kwa macho yangu mwenyewe na kuelewa jinsi dunia ilivyokuwa zamani.

Nasherekea mafanikio ya duniani kwa njia tofauti kulingana na Tukio au mafanikio hayo. Mara nyingi, napenda kushiriki furaha hiyo na marafiki au familia yangu. Kwa mfano, kuenda kwa chakula pamoja, kusherekea kwenye hafla ndogo, au hata kwa kutoa pongezi la shukrani. Pia mara nyingine napenda kusherekea kwa njia ya kibinafsi kama kupumzika, kufanya jambo ni lalo lipenda au kutafakari mafanikio hayo na kuweka malengo mapya.

Kazi na timu ya mbali napanga kwa mpangilio mzuri na kutumia teknolojia ili kila mtu aweze kushirikiana kwa urahisi. Tunatumia majukwa ya mkondoni kama Zoom au Teams kwa mikutano ya mara kwa mara. Na pia tunashirikiana kupitia barua pepe au programu za ujumbe. Kila mmoja na wajibu wake wazi. Hivyo kila kazi inakamilika kwa wakati. Pia napendelea kueka mawasiliano ya wazi na kushirikiana kwa uwazi ili kuepuka mchanganyiko.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na majirani katika shuguli mbali mbali kama usafi wa mazingira au mikutano ya kijamii, pia napenda kusaidia pale ninapo weza, kwa mfano kuwapa msaada watu wanao hitaji au kushiriki katika harambe na shuguli za kujitolea, ushiriki huu nifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunisaidia kujenga mausiano mazuri na watu wanao nizunguka.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na unaokowa muda. Naweza kuangalia bidhaa mbalimbali kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja bila kutoka nyumbani. Pia inanisaidia kupata vitu ambayo huenda havipatikani kwa urahisi katika maduka ya kawaida. Hata hivyo, huwa makini kuchagua wauzaji wanaoaminika ili kuepuka matatizo, lakini kwa ujumla ninafuraia ununuzi wa mtandaoni.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba yangu kwa makini na kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo zinazo weza kufanikishwa. Napendelea kuanza na kazi zinazo hitaji umakini zaidi au ambazo zinamda mdogo wa kumalizika. Pia ninaweka vikwazo vya muda kwa kila hatua ili kuakikisha sifanyi kuchelewa. Kwa wakati mwingine, napendelea pia kuondoa usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wakazi.

Ndiyo, Napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa jinsi dunia na jamii zilivyobadilika hadi kufikia ilipo leo. Kupitia historia najifunza makosa na mafanikio ya watu wa zamani, jambo linalonipa hekima ya kufanya maamuzi bora sasa. Pia napenda kuskia hadithi za tamaduni tofauti na viongozi wa kale kwa sababu zinavutia na zinapanua ufahamu wangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana kama kuzungumza pamoja kula chakula cha pamoja au kutazama runinga Wakati mwingine tunatembeleana au kushiriki sherehe za kifamilia jambo linalotufanya tuwe karibu zaidi muda huu hunipa furaha na utulivu kwa sababu familia inanipa msaada na upendo.

Chakula ninacho penda kula jioni maranyingi ni chakula raisi lakini chenyeladha nzuri, kama wali mchanganyiko na mboga za kukaanga au supu yenye protini kama samaki au kuku. Pia napenda chakula kilicho na harufu nzuri na kinacho nipanguvu bila kunifanya nijisikie mzito sana. Wakati mwingine, napenda pia kula matunda au saladi kidogo kando na chakula kikuu kwa sababu hunifanya nijisikie hafya na kuridhika.

Apana, siishi mahali nilipo zaliwa, niliamia sehemu ninayoishi sasa kwa sababu ya masomo na kazi, ingawa nilipo zaliwa na pakumbuka sana na nina watu wakaribu kule, nimezoea mazingira ya hapa na nimejenga maisha yangu pole pole, kuishi mbali na nilipo zaliwa kuna nipa uzoefu mpya na kuna nifundisha kujitegemea zaidi, ingawa bado ninadhamini sana mahali niliko toka.

Kujitunza, napanga muda wa kufanya mazoezi mara kwa mara, kama kutembea au kufanya yoga, ili mwili wangu uwe na nguvu na afya. Pia napenda kula chakula chenye lishe na kunywa maji ya kutosha ili nishike afya. Vile vile, napata muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda, kama kusoma au kusikiliza muziki, ili akili yangu ipumzike na nishike mtazamo mzuri. Kujitunza pia ni kujipa usingizi wa kutosha kila usiku. Kwani hilo husaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri kila siku?

Kila siku, napunguza mda mtandao ni kadri ni wezavyo. Lakini kwa wastani, natumia takribani masaa mbili hadi tatu. Hii ni kwa ajili ya masomo, kazi na mawasiliano na marafiki au familia kupitia mtandao ya kijamii. Pia, wakati mwingine natumia mtandao kuangalia habari au kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, najitahidi kutochanganyikiwa na simu au kompyuta ili kuhakikisha siyo kupoteza mda mwingi. Na pia nipate nafasi ya kufanya shughuli za nje na kupumzika.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu inanipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Kupanda mimea au mboga hunifundisha uvumilivu kwa sababu inahitaji muda na uangalizi hadi uone matokeo. Pia napenda kuona kitu kinakua kutokana na juhudi zangu, jambo linalo nipa furaha na kuridhika. Zaidi ya hayo, bustani hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa maazo baada ya shuguli za kila siku.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi, lakini moja ya zinazo ibuka ni kushirikiana na marafiki katika michezo ya shule au mashindano ya masomo. Napenda pia siku tulipo kuwa tunafanya miradi ya pamoja, tunapanga kushirikiana, nakisha kufrahia matokeo pamoja. Pia nakumbuka walimu walio kuwa wakituongoza kwa subira na furaha walio tufundisha, siyo tu masomo bali pia maadili ya maisha. Kila kumbukumbu hiyo niliili nifanya nijisikie furaha na kujivunia shule yangu na bado napenda kuzikumbuka hadi leo.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini zenye starehe. Zinazo nifanya nijisikie huru na kwa urahisi wa kufanya shughuli za kila siku. Kwa mfano, napenda suruali na shati au fulana zenye rangi za kawaida au zinazo faa hali ya hewa. Wakati wa hafla maalumu, napenda kuvaa nguo za heshima au za kisasa zinazo faa tukio. Muhimu kwangu ni kwamba, nguo zinazo pendeza lakini pia ziwe na starehe na ziwe rahisi kwa mwendo na kazi.

Malengo yangu kwa kazi ni kuanza kuhakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati, ili niwe mfanya kazi wakuaminika. Pia, ninataka kujifunza ujuzi mpya na kuendeleza taaluma yangu ili niwe na mchango mkubwa zaidi kwa timu na shirika. Malengo yangu mengine ni kujenga mausiano mazuri na wenzangu, kushirikiana kwa uwazi na kuchangia mazingira ya kazi yenye motisha.

Ujuzi ni nao taka kuimarisha ni kwanza ujuzi wa mawasiliano, hasa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wengine. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kupanga muda na usimamizi wa kazi, ili niwe na ufanisi zaidi na nipate matokeo bora kwa muda mfupi. Zaidi ya hayo, nataka kuendeleza ujuzi wa teknolojia na kutumia zana za kidigitali kwa ufanisi zaidi kwa sababu dunia ya kazi inabadilika haraka na hizi zana ni za muhimu.

Nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki marakadhaa. Napenda hasa tamasha ambazo kuna aina tofauti za mziki. Kwa sababu, inanifurahisha kusikiliza nyimbo mpya na kuona wasanii wa kitumbuiza moja kwa moja. Hali ya watu wengine kushirikiana na kucheka pa moja, pia hufanya tamasha kuwa ya kipeke na yenye furaha. Kwa upande wangu, tamasha la mziki ninjia nzuri ya kupumzika, kupata burudani na kujenga kumbukumbu nzuri na marafiki au familia.

Ndio. Najiona kama mtu wa ubunifu kwa njia yangu mwenyewe. Napenda kutafuta mawazo mapya na njia tofauti za kutatua matatizo. Iwe kazini au katika sehemu ya maisha ya kila siku. Pia napenda kujieleza kupitia vitu kama kupanga kazi, kubuni mawazo au hata jinsi inavyo panga ratiba yangu. Ubunifu nisaidia kufikiri kwa upana, kubadilika kiraisi na kufanya mambo yawe ya kuvutia zaidi.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninayoikumbuka ni wakati niliokuwa na marafiki zangu wa shule tulipokuwa tukicheza mpira wa miguu kwenye shamba karibu na nyumba yetu. Tulicheka sana na kila mmoja alichangia kwa namna yake, wengine wakipiga mpira, wengine wakicheka au kuwashawishi wenzake. Walimu wetu walitupa motisha kidogo pia jambo lililoongeza furaha. Kumbukumbu hii likuwa maalum kwa sababu tulijisikia huru bila wasiwasi wowote na tulijifunza kushirikiana pamoja. Nikikumbuka sasa inanipa hisia za furaha na utulivu na hunifanya nikumbuke maisha ya utoto yenye raha na urafiki wa kweli.

Kawaida, mimi ni mtu wakuwai. Kwa sababu, napenda kupanga muda wangu mapema na kujiandaa kabla wakati ili kuepuka msongamano au usumbufu wa dakika za mwisho. Kuwai hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kuanza shughuli zangu nikiwa tayari na mwenye umakini. Ingawa wakati mwingine kuna mambo yasiyo tabirika najitahidi kadri ni wezavyo kuhakikisha nafika kwa wakati na kuheshimu muda wa wengine.

Napenda kununua vitu kwenye maduka yalio karibu na ninapoishi kwa sababu ni rahisi na yanaokoa mda. Pia napenda masoko ya wazi kwa sababu bidhaa huwa freshi, hasa mboga na matunda, na bei mara nyingi huwa nafuu. Wakati mwingine, ununua vitu mtandaoni kama vinahitaji uchaguzi mkubwa au kama sipati kwa urahisi madukani. Kwa ujumla, napenda mahali penye urahisi, bei nzuri na huduma nzuri kwa wateja.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na uwezo wa kupanga na kuzingatia maelezo madogo. Jambo linalonifanya nifanye kazi kwa usahihi. Pia nina uwezo wa kushirikiana na wengine kwa urahisi. Hivyo timu inaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mimi ni mtu anayejitahidi na anayejitolea. Hivyo nahitaji kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Zaidi ya hayo, nina uwezo wa kusikiliza na kuelewa mahitaji ya wenzangu au wateja. Jambo linalosaidia kutatua matatizo kwa haraka na kwa busara.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya kufraisha na marafiki zangu kama kuzungumza, kucheka au kuenda kutembea kwa pamoja. Wakati mungine, tunapenda kutoka, kula, kusikiliza mziki au kutazama filamu. Pia napenda kushiriki michezo au shuguli za nje kwa sababu zinatupa nafasi ya kupumzika na kufraia mda pamoja. Kitu muimu kwangu nikua na marafiki na kujenga kumbukumbu nzuri kupitia mazungumzo na ushirikiano.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni imani na maadili yanayo niongoza katika maisha ya kila siku. Imani hufanya nijisikie amani na kunipa muongozo wakati wakufanya maamuzi magumu. Zaidi ya hayo, maadili ya dini hunifunza kuwa mwema, kusaidia wengine na kuishi kwa heshima na wengine. Jambo ambalo linanisaidia kuwa mtu bora katika jamii.

Pendelea mfumo wa simu za androidi kwa sababu ni rahisi kutumia na unanipa huru wa kubadilisha mpangilio kulingana na mahitaji yangu. Pia napenda kwamba kunachaguo nyingi za simu katika bei tofauti. Hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfaa. Mfumo huu unaniruhusu kutumia programu mbalimbali kwa urahisi na kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Kwa ujumla, androidi hunipa nafasi, kubadilika na matumizi yanayokidhi mahitaji yangu ya kila siku.

Ndalangu la kupendezwa ni papai kwa sababu linaladha tamu na enye unyumbufu, na pia linakamilisha lishe kwa uraisi. Napenda kula papai kwa sababu ni raisi kumenyana na lina vitamini nyingi ambazo ni nzuri kwa afya. Zaidi ya hayo, lina arufu nzuri na linanifanya nijisikie vizuri nikiwa nimekula. Kwa ujumla, papai nitunda ambalo linanifanya nijisikie furaa na afya wakati mmoja.

Napenda kutoa mchango kwa sababu ni jambo linalo nipa furaha na kuridhika zaidi. Napenda kutoa mchango kwa sababu linasaidia kuboresha maisha ya watu wanao hitaji msaada kama watoto wasio na wazazi, waze kutekelezwa, hau familia maskini. Kwa mfano, mara nilipo toa chakula na mavazi kwa shirika la kujitolea nilihisi furaha kubwa kuona watu wakipata kile walicho hitaji.

Kila mwezi, ninaweka malengo kazini kwa kuanza kugawa kazi zangu kuu na kuangalia ipi ni muhimu zaidi au yenye muda wa haraka zaidi. Kisha, ninaunda orotha ya kazi ndogo zinazo saidia kufanikisha malengo makubwa na kueka tarehe za mwisho kwa kila mmoja. Pia napanga muda wa kila siku kwa makini ili niweze kushugulikia kila juhudi bila kuchanganyikiwa. Wakati mwingine, ninapima maendeleo katikati ya mwezi ilikuona kama nimekuenda sawa na mpangilio wangu.

Ndiyo, ninapenda haditi za ajabu kwa sababu zinachochea mawazo na kunifanya nifikirie mambo kwa njia tofauti. Haditi hizo unipeleka kwenye dunia kufikiria yenye mambo ya sio ya kawaida, jambo linalofanya kusoma hau kusikiliza kuwe ya kuvutia sana. Pia napenda jinsi ya haditi za ajabu zinavyo beba mafunzo ya maisha kwanjia ya ubunifu. Kwa upande wangu, ni burudani nzuri na pia hunisaidia kupumzika na kufungua akili.

Ninapendelea kitanda kizuri chenye unyumbufu wa wastani, si kigumu sana wala laini kupita kiasi, aina hii ya kitanda unisaidia kulala vizuri na kuupa mwili msaada unao hitajika, hasa mgongo, pia unifanya ni amuke nikiwa nimepumzika na bila maumivu Kwangu mimi, usingizi mzuri ni muhimu sana, hivyo kuchagua kitanda kinachofaa unisaidia kuwa na afya na nguvu kila siku.

Kujikinga na jua kali napenda kutumia mchanganyiko wanjia ili kulinda ngozi na afya yangu. Kwanza, napenda kuvaa nguoze nye mikono mirefu na kofia inayo zunguka uso ili kupunguza mwanga wajua. Pia, huwa naweka mafta ya jua, yenye SPF ya juu kwenye sehemu zote zinazo onekana, kama uso na mikono. Kwa wakati mwingine, napendelea kutafta kivuli au kukaa ndani wakati jua liko kali zaidi mchana.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi, hasa nikiwa na muda wa ziada au ninapotaka kupumzika. Kwangu mimi, kwenda sinema ni njia nzuri ya kubadilisha mazingira na kufurahia hadithi kwenye skrini kubwa. Mara nyingi huenda na marafiki au familia, jambo linalofanya uzoefu uwe wa kufurahisha zaidi. Siendi mara nyingi sana lakini ninapopata nafasi huwa naifurahia sana.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unisaidia kuelewa uzoefu wa watu wengine kabla ya kufanya uamuzi. Maoni hayo unipa picha halisi kuhusu bidhaa au huduma kama ni nzuri au la. Pia unisaidia kuepuka makosa na kuchagua kitu kinachofaa maitaji yangu. Hata hivyo, huwa nachukua maoni kwa tahadhari na kulinganisha vyanzo tofauti kabla ya kuamua.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri kwa sababu ya nasaidia kushirikiana vizuri na wenzangu na kuelewa malengwa ya kazi. Pia usimamizi wamuda ni muhimu ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na bila msongo. Stadi ya kutatua matatizo huni saidia kukabiliana na changamoto na kupata suluhisho kwa haraka. Zaidi ya hayo, ujuzi wa kufanya kazi kwa timu na kubadilika kulingana na mabadiliko ni muhimu sana ili kufanikiwa kazini.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za ina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma wa kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome vitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate Nadhani tutafurahia muda pamoja Lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.